Chakula kitamu nimewahi kula ni ugali, nyama choma na kachumbari, nyama choma hilo limeongezwa avocado. Chakula hicho ni kitamu maana lina manufaa katika mwili. Chakula hicho kinasaidia pia kujenga mwili, lina saidia mwili kukua, lina shibisha, lina manufaa kamili.